Napenda kulala mapema, alafu niamke mapema, juu ni mimi huamka asubuhi, enda nafanya mazoezi kiasi, so napenda kulala mapema, sipendi kuamka na juu wa juu, napenda kufanya stuff zangu kaa zido, mipenda kufanya zido wa asubuhi, nikisha mailiza training, nikosawa.

Mchezo ningependa kujaribu ni mchezu wa horse racing kukimbia na farasi na penda farasi sana Lakini ni pesa mingi So hiyo ni kitu yenye nitajaribu badaaye si hii Lakini hio ndio mchezo yenye ninge penda kufanya mashindano ya farasi.

Na thamini kazi ya urais kwa sababu ni kazi kubwa sana kufanya nchi iyelekee katika mwelekeo mzuri. So unapenda kazi ya urais na mi mwenyewe sikumoja ningependa kuwa rais mungu akini jalia. Saja akini jalia nawezapenda kuwa orezo.

Mimi napenda kuvaa kofia sana kwa sababu ya jua, so nikivaa jua, ngepa hunisaidia, juo hainichomi sana ndiyo maana napenda kuvaa kofia, sipendi kukaa bila kofia, juu bila kofia, naisikianga nikama nikama niko uchi Sasa napenda kuvaa kofia, kwa sababu kofia inaikinga kutoka kwa jua ni naficha uchi wangu.

Napenda kutembea kwa miguu masaa ingine lakini masaa ingine Sipendi kutembea kwa miguu Napenda kupanda gari kwa sababu kutembea kwa miguu mtu anachoka sana Napenda kutembea kwa gari kwa sababu pia mtu ana fika haraka Kwa miguu napenda tu kutembea nikiangalia mazingira na venye kuko nje.